Napendelea kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya ufanisi na heshima. Mara nyingi tunatumia mazungumzo ya uso kwa uso. Hasa kwa majukumu muhimu ili kuhakikisha kila mtu anaelewa vizuri pia tunatumia simu au ujumbe mfupi pale ambapo umbali au muda unakua changamoto. Wakati wa mazungumzo ninahitaji kusikiliza kwa makini. Kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana ili kazi iendelee bila matatizo njia hii husaidia kuimarisha ushirikiano uaminifu na motisha katika ya wafanyakazi na kufanya mazingira ya kazi kuwa bora zaidi.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa utulivu na midundo ya kupendeza kama muziki wa jazz, R&B au muziki wa kiasili wa Afrika. Napenda pia nyimbo za yenye maneno yenye maana na zinazoongeza motisha ufuraha. Wakati mwingine husikiliza muziki wa pop au hip hop unapokuwa unataka nguvu au msisimko. Muziki hunisaidia kupumzika baada ya kazi, kuondoa stress au kufurahia muda wa bure. Zaidi ya yote, napenda muziki unaoweza kunikumbusha matukio mazuri au kunipa hisia za furaha na amani.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni kitabu cha kipekee cha hadithi kilichonipa uzoefu mpya wa kufikiria na kufurahia hadithi za ajabu. Nilidhamini sana zawadi hiyo kwa sababu ilinionyesha kwamba mtu alienipa anajali matokeo yangu na hamu yangu ya kujifunza. Pia, zawadi kama hiyo hunisaidia kukuza ubunifu na kufungua mawazo mapya. Kila nikifikiria zawadi hiyo nahisi furaha na shukrani, kwani si zawadi pekee ya kifedha, bali pia ya maana, ya kihisia na kifahari.

Kipawa ninacho ni kuandika na kufikiria kwa undani. Ninapenda kueleza mawazo yangu kwa maneno kwa njia inayoeleweka na yenye mvuto. Pia kuandika hadithi, maelezo au mazungumzo yanasaidia wengine kuelewa jambo vizuri. Kipawa hiki, kinanisaidia kushirikisha wazo zuri, kufundisha na kushirikiana na wengine kwa ufanisi, pamoja na kuunda suluhisho la tatizo madogo au makubwa. Zaidi ya hayo, kuandika kunanifanya nijisikie mtulivu na kuwa na huru wa kuonyesha ubunifu wangu.

Ili kujitunza, nafanya mambo kadhaa yanayonisaidia kujali mwili na akili yangu kwanza nahakikisha nakula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha. Pia napumzika kwa kutosha, kulala mapema na kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kutembea au kufanya yoga kwa upande wa akili, napenda kusoma, kusikiliza muziki wa utulivu. Na kufanya tafakari au meditation ili kuondoa stress zaidi ya hayo napanga muda wa burudani na marafiki au familia jambo linalonisaidia kujitunza kimwili, akili na hisia kwa pamoja.

Napanga kazi yangu kwa kuchukua hatua baada ya hatua kwa kuweka vipaumbele. Kwanza, naangalia majukumu yote niliopaswa kufanya na kuyagawa kulingana umuhimu na muda. Kisha naunda ratiba ya siku au wiki, nikiwa na muda maalumu kwa kila kazi. Nikiona kazi fulani ni ngumu, hupanga sehemu ndogo ndogo za kukamilisha hatua kwa hatua. Pia napanga muda wa mapumziko ili nisishindwe na uchovu. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa au piano. Ingawa si mtalamu, napenda kujifunza taratibu na kujaribu midundo mipya wakati wa mapumziko. Kupiga chombo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza kihisia bila maneno mengi. Pia hunifaya nijisikie mtulivu na mwenye furaha baada ya siku ndefu ya kazi. Mziki hunipa nafasi ya ubunifu na kunifanya nifurahie muda wangu na faragha au hata kushirikiana na wengine.

Ili kuwatia moyo wenzangu na jaribu kuwasikiliza kwa makini na kuwapa maneno ya kutia moyo wanapo kutana changamoto. Pia hutuo pongezi za dhati wanapo fanya kazi vizuri kwa sababu kuthamini jitihada zao huongeza ari. Napo shirikiana nao napenda kushirikisha mawazo chanya na kusaidiana na badala ya kulaumiana. Wakati mwingine na wasaidia vitendo au kwa himiza wasikate tamaa. Njia hizi hunisaidia kujenga mazingira ya heshima ushirikiana na motisha kazini.

Wakati umeme unapokatika, napenda kubaki mtulivu na kupanga upya shughuli zangu. Kwanza, nafanya kazi zisizo tegemea umeme kama kusoma vitabu, kupanga ratiba au kufanya mazoezi madogo ya mwili. Pia napenda kutumia muda huu kupumzika au kuzungumza na familia au marafiki. Nikiona tatizo litachukua muda mrefu naangalia kama naweza kutumia chaji za simu au betri nyingine kwa muda mfupi. Njia hii unisaidia kubaki na amani, kuendelia na shughuli nyingine na kuepuka kuchanganyikiwa wakati wa kukatika kwa umeme.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia kiwango cha juu, cha utaalamu na kuwa mtaalamu anayetegemewa. Nataka kuboresha ujuzi wangu, kupata uzoefu mkubwa na kuchangia kwa ufanisi katika miradi au kazi ninayoshiriki. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na nafasi yenye ushawishi chanya ambapo naweza kusaidia wengine, kushirikisha maarifa na kuchangia maendeleo ya kampuni au jamii. Mwisho, lengo langu ni kufanya kazi yenye maana ambayo hutoa mafanikio ya muda mrefu na kuniruhusu kukua kitaaluma na binafsi.

Mimi hujaribu kunywa maji angalau glasi sita kwa siku. Kulingana na shuguli ninazofanya na hali ya hewa. Kunywa maji hunisaidia kuendeleza afya ya mwili, kudumisha ngozi safi na kuweka akili ikitulia. Wakati wa joto au mazoezi ya mwili, naongeza kiasi cha maji ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Pia mara nyingine, hupenda kunywa maji kidogo kidogo kila saa, badala ya kinywaji kikubwa mara moja. Njia hii hunisaidia kubaki na nguvu, makini na mwenye afya kila siku.

Mimi napendelea shati kwa sababu linaonekana rasmi zaidi na linafaa kwa kazi au mikutano. Shati pia linaweza kuvaliwa kwa uraisi na suruali au sketi na linanipa hisia ya mtulivu na heshima. Hata hivyo sipuuzi tishati. Hasa wakati wa burudani au shuguli zisizo rasmi kwani ni rahisi kuvaa na kutoa uhuru zaidi. Kwa kifupi, shati ni chaguo la kawaida kazini, lakini tishati linafaa kwa wakati wa kupumzika au shuguli za kawaida.

Kushirikina na timu, napendelea kusikiza mawazo ya kila mtu na kushirikisha yangu kwa uwazi. Kwanza, tunapanga majukumu kulingana na nguvu na uwezo wa kila mshiriki. Wakati wa kazi, tunafanya mazungumzo ya wazi, kushirikina suluhisho na kusaidiana pale mtu anapokabiliwa na changamoto. Pia, napenda kutoa pongezi na motisha wakati timu inafanya vizuri, ili kuimarisha mshikamano na ari. Njia hii husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi, mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Kuhusu tathmini ya kazi najihisi ni njia nzuri ya kujifunza na kuboresha. Napenda kuona tathmini kama fursa kupata maoni ya dhati kuhusu kazi yangu. Kujua ni wapi nimefanya vizuri na ni wapi ni nahitaji kuboresha. Wakati mwingine, inaweza kuleta msisimuko kidogo au wasiwasi, lakini mara nyingi uhamasisha kufanya kazi kwa bidii zaidi na kufikia kiwango bora. Kwa kifupi, tathmini ya kazi hunisaidia kukuza ujuzi, kujiaathmini na kupata motisha ya kufanya kazi vizuri siku za usoni.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu yanafanikisha malengo. Napenda pale, kazi yangu inatambuliwa iwe kwa pongezi, shukrani au matekeo chanya ya miradi. Pia kushirikiana na watu wenye ari na maono sawa hunikumbusha umuhimu wa bidii na ubunifu. Changamoto pia hunipa motisha kwa sababu zinanihimiza kuboresha ujuzi wangu na kupata suluhisho bora. Zaidi ya yote kujua kwamba kazi yangu inaathiri wengine au jamii kwa njia chanya hunifanya nijisikie na furaha na kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kiafya, kama protini na mafuta mazuri kwa mwili. Napenda zaidi samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa mchuzi. Asa wakiliwa na wali au ugali. Pia samaki hunifaya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula. Kwa hiyo ni moja ya vyakula ninavyofurahia kula mara kwa mara.

Utoto wangu nilipenda kucheza michezo na marafiki, hasa michezo ya nje kama kukimbia, mpira na kuruka kamba. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi na kuangalia katuni, ambavyo vilinifanya nione furaha na ubunifu. Wakati mwingine, nilipenda kuchora na kuandika vitu vidogo, nikitumia mawazo yangu kuunda vitu vipya. Shughuli hizi zilinifanya nijisikia huru, mwenye furaha, bila wasiwasi. Hunipa tabasamu na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia maisha.